Tapie tabia haswa zinazonikera za watu ni kusengenyana. Ipo watu ambao wanapenda kujitenga na kusengenya wengine. Wanaudharalisha wengine, wanaona ni kama wengine hawawezi. Tabia, hiyo hunikera sana.

Naam ndiyo nimewai kuanzisha biashara yangu ya kuuza nguo na pia bado nikona biashara ingine zingine mbali mbali lakini biashara kwa sasa ambayo nimefikiria ni ya kuuza nguo kununua nguo na kuletea wateja wangu karibu nao badala ya kwenda mahali masokoni pale kutafuta nguo mimi nitawaletea hadi kwa manyumba zao after wamechagua nguo.

Mimi hupendelea kufanya mazoezi asubuhi kwa sababu uniamsha vizuri hunipa nguvu ya kwanza siku na unifanya niwe makini kazini. Hata hivyo wakati mwingine mimi hufanya mazoezi jioni endapo ratiba ya siku itakuwa imejaa. Kwa kifupi mimi huchagua muda kulingana na ratiba katika asubuhi ndiyo napendelea zaidi.

Mimi napendelea muziki unao nifanya nijisikie vizuri na unaonipa motisha kama RNB Afrobeat na muziki wa instrumental pia napenda nyimbo zenye ujumbe uchanya zinazoweza kunitia moyo au kunifundisha kitu kipya.

Mimi hupenda mtaa wangu, tuanzie kwanza na, sababu ya hali ya anga. Hali ya anga huwa tulivu katika mtaa wangu. Pia tuje la jambo la pili ni amani katika mtaa huu. Kwetu si wachokozi, watu hupenda kushirikiana na kuwa pamoja.

Ndiyo, napenda kwenda pwani, napenda utulivu wa bahari, hewa safi, na mwonekano wa maji unaosaidia kupumzisha akili. Pia ni mahali pazuri pa kutembea, kuogelea, na kufurahia muda na marafiki au familia. Pia pwani hunipa hisia za amani na hunirudishia nguvu.

Ndiyo, napenda kutembea mstuni sababu kutembea mstuni hunipa utulivu. Hewa ni safi nafasi ya kutafakari pia hunisaidia kupumzisha akili, kuondoa msongo wa mawazo na kujisikia karibu na maumbile.

Kumbukumbu nzuri za shule ninazopenda ni wakati wa michezo, shughuli za kijamii, pamoja tukiwa pamoja na marafiki na wa karibu, na wale wasio wa karibu pia napenda pia kumbukumbu za walimu waliotufundisha kwa shauku na uvumilivu vile na hii ni furaha ya kushinda mashindano au kupata matokeo mazuri.

Filamu ninaipenda zaidi ni The Shawshank Redemption. Naipenda kwa sababu ina ujumbe mzito kuhusu tumaini, uvumilivu na uhuru. Hadithi inaonyesha jinsi mtu anaweza kubaki na matumaini hata katika mazingira ngumu magumu zaidi. Wahusika wake wamejengwa vizuri na wame na mwendelezo wa simulizi ni wa kuvutia na wahikihisia.